Mnyama ambaye naweza taka kufuga ni ndege aina ya kuku. Naam mimi hupenda kuku na napenda kufuga kuku. Wazazi wangu wamekua wafugaji wa kuku kwa hivyo naona kufuga kuku kutakuwa rahisi kwangu. Siwezi fuga paka ama mbuzi ama mbwa napenda tu kuku. Kuku kuku tu ni mzuri. Naam kuku ni rahisi kufuga haina haina hamu yoyote ya kuwacha kufuga kuku wako sawa.

Laa, mii sipendi kucheza michezo ya video. Hata sijui kuchezo. Sijai penda kwa kuwa. Eh, inafanya tu macho yawe. Yaharibike kidogo. Na mii pia nikona shida ya macho. Kwa hivyo, siwezi kaa kwa kwa simu au kwa kompyuta sana nikicheza michezo ya video. Laa, inaniharibu, itaniharibu macho. Kwa hivyo, mimi sipendi kucheza michezo ya video. Napenda tu kutazama video za watu za kuchekesha. Naam.